Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati ninapofanikiwa kumsaidia mtu kupata suluhisho au mwelekeo mpya. Kila mara ninapoona mtu akielewa jambo, kupata ujasiri au kufanya uamuzi mzuri. Baada ya mazungumzo yetu. Hilo huwa tukio lenye maana sana kwangu.